Kitabu ninachokipenda zaidi inaitwa My life in crime ambayo imeandikwa na mwandishi anaitwa Ngugi wa thiongo yeye ni mwandishi ambaye ametoka Kenya na hadithi hicho inaelezea kuhusu maisha yake vile alipoacha shule akakuja jijini Nairobi akaanza kapatana na marafikia ambao wakamwonyesha kwa mwizi na kinaendelea hadi kuonyesha alipopata bibi na watoto kisha mwishowe akashikwa.

Ndiyo, mimi hupiga kura kwanza, kabla ya kupiga kura huwa ninajiandikisha. Lazima uwe raia hapa Kenya, lazima uwe raia na umefikisha umri wa miaka kumi na minane. Na unajisajili kwenye orodha ya wapigaji kura unaweza kukisha uweze kuchagua rais senator governor.